Baadaye ni neno linaloelezea wakati ujao, yaani kipindi ambacho bado hakijafika lakini kinatarajiwa kufika baada ya sasa kupita. Kimsingi neno hili hubeba dhana ya matarajio mipango na mwelekeo wa maisha, kwani humfanya mtu kufikiria mbele ya alipo na kutazama kinachoweza kujitokeza kwa muda ujao. Baadaye pia huwashiria mwendelezo wa wakati ikionyesha kuwa maisha hayasimami katika hatua moja bali husonga mbele kwa mfululizo unaohitaji ufahamu na maandalizi. Katika matumizi ya kawaida, baadaye hutumika kuonyesha ahadi kusongeza jambo kwa wakati ujao na kueleza matarajio ya kile kinachokuja. Tunaposema tunafanya jambo baadaye Mara nyingi huwa tunajenga daraja kati ya sasa na kesho Tukijipa nafasi ya kupanga, kufikiri au kujiandaa katika jamii, dhana ya baadaye inaumuhimu mkubwa kwa sababu inahusiana na mipango ya maendeleo elimu ajira na hata mahusiano watu wa jamii huishi kwa kutazama mbele Wakiamini kuwa juhudi za sasa zitazaa matunda baadaye Hivyo neno hili huwa kama mwanga unaoongoza hatua za leo Kwa upana wake, baadaye huadhiri nyanja mbalimbali za maisha kama vile kijamii, kiuchumi, kitamaduni na kielimu kijamii mtazamo wa baadaye hujenga matumaini na mshikamano kwa kuwa watu huunganishwa na lengo la kesho iliobora kuliko leo Kiuchumi dhana ya baadaye ndiyo msingi wa uwekezaji akiba na mipango ya matumizi kwa sababu watu hujitolea kwa sasa kwa matarajio ya faida ya baadaye. Kielimu wanafunzi husoma kwa bidii wakiamini kuwa elimu yao itawafungulia milango na fursa baadaye.

Ubunifu ni uwezo wa kuleta mawazo mapya njia mpya za kufanya mambo na suluhisho tofauti na yaliopo kwa kutumia fikra na maarifa yaliopo kwa maana ya mzingi upunifu wa usiane tunasanaa ya uchoranji pali unausisha na mna mtu anafio fikiri kutambua changamoto na kupuni mbinu za kuzitatua kwa mtasamo wa kipekee ni mchakato unaochanganya mawazo usoefu na mazingira ili kuzalisha wazo au tendo le nye dhamani zaidi kuliko ilivyo kuwepo awali Kwa matumisi ya jumla, bunifu ujitokeza katika nyanja nyingi za maisha kama elimu, biashara, teknolojia na hata katika mausiano ya kijamii. Unapo msaidia mtu kupuni njia, raisi jasa kujifunza kuboresha bidhaa au kutoa hudu mabora, upunifu unakuwa daraja kati ya tatiso na suluhisho. Katika jamii, upunifu uchochea maendeleo kwa sababu uibua fikra mpya zinazo weza kubadilisha hali iliopo na kuleta matumaini mpya. Hivyo upunifu unausiano wa moja kwa moja na maisha ya kila siku kwa kuwa kila atua ya maendeleo uanza na wazo linalo buniwa na mtu au kikundi cha watu. Kwa adhari pana ubunifu una mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii kiuchumi na kielimu jamii uzaidia jamii kujitambua na kujieleza kupitia sanaa lugha sa mitasamo mipya inayojenga utambulisho ki uchumi bunifu uleta bidhaa na uduma mpya zina zoongeza ajira na mapato Hivyo kuhimarisha ustawi wa watu kielimu uleta mbinu bunifu na kufundisha na kujifunza ambasofanya wanafunzi kufikiri kwa kina na kujitegemea kia kili Kitamaduni, ubunifu uendeleza mila na desturi kwa kusihuisha kwa namna inavyo kubalika na kisasi cha sasa pila kupoteza asili yake kwa jumla athari hisi sinaonyesha kuwa ubunifu si anasa bali ni utaji la msingi katika maendeleo endelefu katika maisha yangu binafsi ubunifu imekuwa sehemu muhimu ya namna ninavyo kabili ninapo jaribu kutafuta njia mbadala pale ambapo ni na rasimali chache au mazingira hayaruhusu kutekeleza jambo kwa namna ya kawaida Kwa mfano ni napo kuwa na kasi ngumu ya masomo yangu. Mimi utekeleza jambo kwa namna ya kawaida. Kwa mfano ni napo kuwa na kasi ngumu ya masomo au majukumu mengi na jaribu kupanga muda wangu kwa mbinu mpya zinazo niwezesha kufanya mambo kwa ufanisi zaidi baada ya ratiba ile ile bila mabadiliko. Katika mawazilio yangu na watu, nimejifunza kutumia lugha na mifano kubuni ili kueleza mawazo yangu kwa wasi na kwa njia inayofutia zaidi. Hii imenisaidia kujenga ujasiri na kuona kuwa mawazo yangu ya naweza kuwa na dhamani ikiwa nitayawakilisha kwa ubunifu unao endana na mazingira iliopo. Kupitia usoefu uu nimepata mafunzo mengi kuhusu na fasi ya upunifu katika maisha yangu. Nimegundua kuwa upunifu unifanya nione changamoto si kama visuhisi pali kama fursa za kujifunza na kukua. Wakati mwingine nimekutana na hisia za kukata tamaa pale ambapo wazo langu alikukubalika au alikutoa matokeo niliyotarajia. Lakini hali hii ilifundisha kuwa ubunifu una itaji subira na ujaziri wa karibu tena. Changamoto kubwa imekuwa ofu ya kushindwa au kuhukumiwa na wengine. Lakini kadri nilivyoendelea kudhamini mawazo yangu mwenyewe. Ndivyo nilivyo weza kuyaendeleza kwa uhuru zaidi. Hathari chanya ya hali hii ni kuwa ni mejenga uwezo wa kujitathmini kuboresha fikra sangu na kuona dunia kwa mtasamo mpana zaidi. Ingawa wakati mwingine kuna itajika juhudi kubwa za kihakili na kihisia kuendelea kuwa bunifu. Kwa mtasamo wa baadaye, ninaona ubunifu kama nguzo muhimu ya ukuaji wangu binafsi na maendeleo ya malengo yangu. Ninatambua kuwa dunia ime badilika kwa kasi na bila ubunifu mtu anaweza kubaki nyuma, kushindwa, kuendana na mabadiliko na ya kwa hiyo ni na kusaidia kuendeleza uwezo wangu na kufikiri.

Jioni ni kipindi cha siku kinacho kuja baada ya mchana na kabla ya usiku kuingia. Mara nyingi kinatambulika kwa kupungua kwa mwanga wa jua na kuanza kwa hali ya utulivu wa mazingira. Kimsingi, jioni huashiria mpito kati ya shughuli nyingi za mchana na mapumziko ya usiku na hivyo kuwa wakati wa kufunga sura ya siku iliopita na kujiandaa na hatua inayofuata Kwa maana ya msingi, jioni si tu kipimo cha muda bali ni ishara ya mabadiliko ya hali ya hewa, mwanga na ata hisia za binadamu. Katika matumizi ya kawaida, jioni hutumika kama rejea ya muda, wa kukutana kupumizika au kufanya shughuli za mwisho wa siku. Watu husema wataonana jioni, watafanya kazi jioni au watapumzika jioni. Hali inayoonyesha kuwa kipindi hiki kina umuhimu wa kijamii na kiutendaji kwa jamii. Jioni ni muda kurudi nyumbani, kukusanyika na familia na marafiki na kujadili matukio ya siku. Hivyo jioni ina uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa kuwa, hunganisha kazi za mchana na mapumziko ya siku katika msunguko wa maisha ya binadamu. Kwa adhari pana, jioni ina mchango muhimu katika nyanja za jamii kitamaduni na kisaikolojia. Jamii ni wakati unaochochea mawasiliano na mshikamano kwa sababu watu wengi huachana na majukumu yao ya mchana na kupata nafasi ya kuzungumza, kusikilizana na kushirikiana. Kiutamaduni, jamii nyingi zina desturi na shughuli zinazofanyika zaidi. Jioni kama mikutano ya familia, ibada au burudani za jadi. Jambo linalo ifanya jioni kuwa sehemu ya utambulisho wa maisha ya kijamii. Kisaikolojia, jioni huleta hisia za utulivu na tafakari kwa kuwa akili huanza kuachana na presha ya majukumu na kujiandaa kwa mapumziko. Kwa ujumla, athari za hizi huonyesha kuwa jioni si tu kipindi cha muda. Bali ni sehemu muhimu ya mpangilio wa maisha unaoathiri namna watu wanavyoishi. Wanavyo fikiria na wanavyo husiana na wengine. Katika maisha yangu ya binafsi, jioni imekua kipindi kinacho kithamani kwa sababu hunipa nafasi ya kujitathmini na kupumua baada ya siku yenye shughuli nyingi Mim hutumia jioni kama muda ya kuacha pilkapilka za mchana na kurejea katika hali ya utulivu wa ndani. Iwe ni kusoma, kuandika, kukaa kimya, kutafakari yaliyonipata siku nzima. Mara nyingi ninapo kaa jioni na kuangalia anga iliobadilika rangi Ninahisi kama siku imeniambia nisimame kidogo na kuangalia nilikotoka na ninako elekea. Katika mahusiano yangu na watu wa karibu jioni imekua wakati wa mazungumzo zaidi kwa sababu hisia huwa zimetulia na akili iko tayari kusikiliza kwa makini kuanzia hii, jioni imekua sehemu ya ratiba yangu ya ndani. Si kwa saa pekee, bali kwa maana ya kisaikolojia na kihisia Kupitia uzoefu huu nimejifunza kuwa jioni ina uwezo wa kupungua uzito wa siku mzima, kati ya muda mfupi na utulivu. Nimegundua kuwa ninapoitumia vibaya, kwa mfano kwa kuendelea kujisumbua na kazi au mawazo yasio isha, Nitapoteza fursa ya kupata amani ya wengi. Changamoto imekua kujifunza kuweka mpaka kati ya kazi na mapumziko kwa kwa sababu mara nyingi akili huendelea kurudia makosa au mafanikio ya mchana bila kuwacha. Na hata hivo nilipoanza kuipa jioni nafasi ya muda wa kutulia nilihisi mabadiliko kati ya hisia na nguvu zangu za ndani. Athari chani, chanya ni kuwa uwezo wa kulala vizuri, kufikiri kwa wazi na kuanza siku iliofuata nikiwa na mtazamo.

Usimamizi ni mchakato wa kupanga kuongeza kuratibu na kuthibiti rasilimali ili kufikia malengo yaliyo kusudiwa kwa ufanisi na uwajibikaji kwa maana ya msingi unahusisha matumizi sahihi ya watu muda fedha na vifaa ili shughuli zifanyike kwa mpangilio unaoleta matokeo chanya usimamizi hauishi katika kutoa maagizo pekee bali unajumuisha uwezo wa kufuatilia kudhamini na kurekebisha mwelekeo pale panapo jitokeza changamoto au mabadiliko katika mazingira ya kazi au maisha katika matumizi ya jumla usimamizi hujitokeza katika familia shule taasisi biashara na hata katika maisha ya mtu binafsi familia inapo simamia bajeti yake shule inapo panga ratiba na kusimamia walimu na wanafunzi au kampuni inayo dhibiti uzalishaji na huduma za wateja yote haya ni mafano ya usimamizi katika vitendo umuhimu wake unaonekana katika kuhakikisha kuwa juhudi zinazowekwa zinaendana na malengo yaliopo na kwamba hakuna rasili mali inayopotea bila sababu katika maisha ya kila ya siku usimamizi husaidia kuleta nidhamu na mwelekeo kwa sababu huweka mipaka ya nini kifanyike lini kifanyike na kwa namna gani kifanyike ili kufikia matokeo bora kwa athari pana usimamizi unamjengo mkubwa katika maendeleo ya jamii kiuchumi na kielimu kijamii hujenga utaratibu na uwajibikaji kwa sababu watu hujifunza kufanya kazi na kufuata mipango na kanuni zinazo badilika Kiuchumi usimamizi mzuri huongeza tija na kupunguza upotevu wa rasilimani hivyo kuchangia ukuaji wa biashara na ustawi wa jamii kwa ujumla Kielimu usimamizi huchangia mazingira bora na ya kujifunza kwa kuhakikisha kuwa walimu wanafunzi na vifaa vya kujifungia vinatumika kwa mpangilio unaofaa katika ngazi za kitaifa, sera ya miradi ya maendeleo inapokuwa na usimamizi dhabiti huongeza imani ya wananchi na kuleta matokeo bora. Inayo onekana kwa muda mrefu, jambo linalo onyesha kuwa, usimamizi ni nguzo ya mafanikio na mfumo nyingi ya kijamii katika maisha yangu binafsi, usimamizi umejitokeza kwa kama chombo muhimu cha kusaidia kuanzilisha majukumu yangu ya kila siku. Mimi nimejifunza kupanga muda wangu kwa kuzingatiavipaumbele badala ya kufanya mambo kwa msukumo, wa hisia na mazingira. Ninapo kuwa na kazi za masomo majukumu ya nyumbani na mahitaji ya kupumzika na jaribu kuyapanga kwa ratiba inayo niwezesha kufanya kila jambo kwa wakati wake bila kujisikia kuzidiwa. Usimamizi huu wa muda na nguvu hunisaidia kujitambua zaidi kwa sababu hunilazimisha kujiuliza ni jambo lipi lina umuhimu wa haraka na lipi linaweza kusubiri. Pia katika matumizi ya rasilmali kama fedha na vifaa, nimegundua kuwa usimamizi hunipa uwezo wa kudhibiti matumizi yangu ili yasizidi kipato changu. Hivyo kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na ukosefu wa mipango. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kuwa usimamizi mzuri hauji kwa bahati bali hujengwa kwa mazoea ya nidhamu ya ndani. Upande mwingine nimekumbana na changamoto za kushindwa kufuata mpango nilio uweka mwenyewe hasa pale ambapo uvivu au usumbufu wa mazingira unapo jitokeza hali hiyo inanifanya nitambue kuwa usimamizi si orodha ya mambo ya kufanya tu. Bali na mtazamo wa maisha unaohitaji, udhabiti na kujikumbusha mara kwa mara kuhusu malengo yangu. Hunihisi pia hisia za kuridhika ninapoweza kutimiza majukumu yangu kwa wakati Kwa sababu hunipa imani kuwa nina uwezo wa kuongoza maisha yangu mwenyewe badala ya kuongozwa na hali adhari chanya ya usimamizi katika maisha yangu imekuwa kuongezeka kwa kujiamini kupungua kwa msongo wa mawazo na kuimarika kwa uhusiano wangu na watu wanao nizunguka ingawa wakati mwingine usimamizi mkali sana unaweza kunifanya nisikie kama nimejinyima uhuru.